Mazoezi yangu ya kila siku huwa rahisi lakini ya kudumisha afya kama kutembea kwa kiasi ya asubuhi au jioni, kufanya mazoezi au ya kuonyesha mwili na pia kunyoosha na wakati mwingine kufanya pushups na squat nyumbani, mazoezi haya hunisaidia kuamsha mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kudumisha nguvu.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mitandaoni kwa sababu hunipa mtazamo tofauti ya watu na kunisaidia kuelewa uzoefu wao kuhusu bithaa, huduma au mada fulani. Maoni hunisaidia kufanya maamuzi bora, kujifunza mambo mapya na wakati mwingine kunipa mawazo au tahathari ambazo singezifikiria peke yangu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya kahawa mpya iliyochemshwa asubuhi kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na mwanzo mzuri wa siku. Harufu hiyo huniamsha akili, hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mara nyingi hunikumbusha nyakati za utulivu au mazungumzo mazuri nikiwa na watu wa karibu.

Napendelea mfumo wa android kwa sababu unanipa uhuru mkubwa wa kubadilisha mipangilio ya simu kulingana na mahitaji yangu na unachangio nyingi ya simu zaidi viwango tofauti vya bei. Pia napenda urahisi wa kutumia programu mbali mbali uwezo wa kibinafsi mwonekano na urahisi wa kuunganisha na vifaa vingine.

Wakati wa likizo hujistawisha kwa kuchukua mapumziko ya kweli kutoka kwenye ratiba ya kazi kusafiri au kubadilisha mazingira na kutumia muda kufanya mambo ninayopenda kama kusoma, kujifunza ujuzi mpya na kushiriki shughuli za nje.

Kumbukumbu yangu ya utotuni ni wakati wa kucheza na marafiki katika mtaa karibu na nyumba yangu. Ambapo tulikuwa tukicheza micheza ya jadi, kama vile bao, kikwaju na mpira wa pete. Tulifurahia sana kuwa pamoja, kucheka na kugundua mambo mapya kila siku bila wasiwasi wowote mkubwa.

Ndiyo, napenda kupanda mlima kwa sababu kuna nipa changamoto ya kimwili na kiakili. Na pia kunifungua fursa ya kufurahia mandhari nzuri ya hewasafi ya asli. Kupanda mlima huniwezesha kupunguza uvumilivu, kupanga mikakati na kushinda hofu.

Timu bora ya mpira wa kurbe wa kimarekani ni All Blacks ya New Zealand ambayo inajulikana dunia nikote kwa ustadi wao wakipeke, mbinu za kipeke na historia ndefu ya ushindi. All Blacks wamefanya vizuri katika mashindano makubwa kama kombe la dunia la rugby na wachezaji wao wanaheshimika kote nchini.

Napendelea kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano unaleta mawazo tofauti kusaidia kushughulikia changamoto kwa njia bora na kuongeza motisha kazini lakini pia napenda kufanya kazi pekee yangu wakati mwingine hasa kwa kazi zinazohitaji umakini na umakini wakina.

Mchezo ningependa kujaribu ni kupanda miamba. Kwa sababu ni mchezo unaochanganya nguvu za mwili, umakini, na akili, na ujasiri. Unanipa changamoto ya kujisukuma zaidi, kushinda hofu, na pia kufurahia hisia ya mafanikio kila ninapofika kilele. Jambu linalonifanya nijisikie mwenye kujiamini.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii kama kuboreshwa kwa elimu bora kwa wote, upatikanaji wa huduma za afya zinapohitajika na fursa zaidi za ajira kwa vijana. Pia ningependa kuona mshikamano zaidi kati ya watu kupungua kwa umaskini na matumizi bora ya rasilimali kwa kuzingatia mazingira.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana au kwa mazungumzo ya moja kwa moja kwa sababu huniruhusu kuelewa hisia, lugha ya mwili na muktadha wa mazungumzo vizuri zaidi. Hata hivyo, katika mazingira ya kidigitali, ninatumia pia simu au ujumbe mfupi wabaruwa pepe kulingana na umuhimu na haraka ya ujumbe.

Nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali kuwasha uthibitisho wa hatua mbili pale inapoezekana na kuwa makini na tarifa ni nayo zishiriki hatharani. Pia huepuka kubofya viungo visivyo julikana.

Ushauri ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa na subira, hamu ya kujifunza na nidhamu ya kazi tangu mwanzo. Ni muhimu kuuliza maswali, kukubali makosa kama sehemu ya kujifunza na kujenga uhusiano mzuri na wenzako kwa heshima na mawasiliano mzuri.

Ningependa kutembea Japan kwa sababu ina mchanganyiko wa kipekee wa kiteknolojia ya kisasa na utamaduni wa kale, inavutia kuona jinsi wanavyo heshimu mila zao kama sherehe za chai na mahekalu ya kihistoria huku wakiwa mbele sana kiteknolojia.

Zoea zuri nililojenga ni kupanga siku yangu mapema ili kueka vipaumbele kabla ya kuanza shughuli. Hili hunisaidia kutumia muda vizuri, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha nakamilisha kazi muhimu kwa wakati. Pia nimejenga tabia ya kujitathmini mwishoni mwa siku ili nijifunze kilicho niendea, vizuri na kilicho niendea vibaya.

Kipawa changu kikubwa ni uwezo wakuelewa haraka na kusaidia watu kupata majibu au ufumbuzi kwa haraka na kwa usahihi. Pia ni na uwezo wakuwasiliana kwanjia rahisi na ya kueleweka. Jambo linaloniwezesha na pia kuezesha watu mbalimbali ufurahia mazungumzo na kupata msaada wanaohitaji.

Na shiriki katika jamii yangu kwa kusaidia kuhamasisha watu kuhusu umuhimu wa usafi na kuhifadhi mazingira kama vile kupunguza matumizi ya plastiki na kuchangia katika shughuli za usafi wa maeneo ya jirani. Pia napenda kushiriki katika kampeni za kusaidia watoto na watu wasiojiweza.

Utaratibu wangu wa jioni huwa unaanza kwa kupumzika kidoko baada ya kazi kama kujitazamia televishini au kusoma kitabu ili kupungusa msongo wa mawazo. Kisha kupanga vitu muhimu kwa ajili ya kesho kama kupanga ratiba au kuanda vifa viya kazi.

Mandhari nzuri niliyoona ni wakati wa machweo baharini ambapo jua lilipozama polepole na kuwacha rangi nzuri za machungwa, waridi na samawati angani. Mvuto wa mawimbi yanayogonga, mwamba na upepo mwanana unaleta hisia za amani na utulivu.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya mazoezi, inanisaidia kupumzika akili, na pia ni rafiki wa mazingira. Kuendesha baiskeli kunanisaidia kugundua maeneo mapya na kufurahia mandhari ya asili wakati wa safari.

Napendelea mwanga wa kati kwa sababu hauchokozi macho na hutoa mazingira tulivu ya kufanya kazi au kupumzika bila kuwasha taa kali sana au kwa giza kabisa. Mwanga wa kati husaidia kuleta hisia za utulivu na unafanya mazingira kuwa mazuri zaidi kwa shuguli mbali mbali.

Sio sikai mahali nilipozaliwa mara nyingi watu huhamia maeneo mapya kwa sababu ya kazi, elimu au familia na mimi pia nimeshuhudia hayo kuishi mahali tofauti kunanipa fursa za kujifunza mambo mapya na kukutana na watu mbali mbali jambo ambalo hupanua mtazamo wangu kuhusu dunia.

Napenda msimu wavuli zaidi kwa sababu huwa na hali ya hewa nzuri na ya kupendeza. Sijotokali wala baridi sana. Msimu huu hutoa furusa nzuri ya shuguli zaa nje kama kutembea kupumzika na kusherehekia matukiwo mbali mbali bila usumbufu wa hali mbaya ya hewa.

Ndio, nilikuwa na nafasi ya kufunga paka wa nyumbani kwa muda, kufunga mnyamba kuna nifanya nijisikie, mwenye kuwajibika na kunisaidia kujifunza kuhusu ustawi na mahitaji ya viumbe wengine. Pia ni furaha kuona mnyama akifurahia na kuonyesha upendo kwa familia.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu anaependelewa ni kwa sababu ya ujuzi wake tuu bali pia kwa moyo wake wakuongoza na kujituma katika uwanja. Anauwezo wakucheza kwa kasi, kuruka kwa juu na kufanya kazi sahihi zinazo msaidia na kusaidia timu kufanikisha malengo.

Jukumu ninapenda zaidi kazini ni ule unaonipa fursa ya kushirikiana na watu wengine na kutatua changamoto kwa pamoja. Napenda kazi zinazoleta ubunifu na zinazohimiza kujifunza mambo mapya kila siku. Kwani zinanifanya nijisikie na nguvu na motisha.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na kila mara hii hisia ya ajabu kuona maji mengi yakitiririka hadi upeo wa macho huku mawimbi yakigonga mwamba na nguvu bahari inanipa amani na pia nisehemu nzuri ya kutafakari na kupumzika na mara nyingi hupunguza msongo wa mawazo.

Likizo yangu ya ndoto ingekuwa mahali pazuri pa kupumzika na kuungana na asli kama kisiwa na mbali chenye fukwe za mchanga mweupe na maji ya takos. Ningependa kutumia siku zangu nikisoma vitabu kuogelea baharini na kutembelea kwenye misitu ya kijani yenye mandhari nzuri.

Ninaishi katika jiji lenye mchanganyiko wa mijini na maeneo ya kijani ambapo kuna fursa nzuri za kazi pamoja na mazingira tulivu na ya kupumzika. Mahali hapa kuna miundombinu bora, shule nzuri na sehemu za burudani zinazofaa familia na marafiki.

Nahifadhi vitu vya thamani kama kumbukumbu za picha, nyaraka muhimu kama vitambulisho pamoja na vifaa vya kidigitali kama simu na kompyuta kwa usalama mkubwa. Pia nazingatia kueka fedha au vitu vya kipekee mahali salama kama sanduku la usalama au kwenye akaunti za bank ili kuhakikisha havipotei.

Mwezi wa mwaka niupendao zaidi ni desemba kwa sababu ni mwezi wa sherehe, furaha na mapumziko. Watu wengi huungana na familia na marafiki kusherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka na kuna hali ya upendo na matumaini mpya kwa mwaka unaokuja.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia nzuri ya kujisafisha akili, kupata mazoezi na kufurahia mazingira, kutembea pia hutoa nafasi ya kutafakari na kupumzika bali na msongamano wa maisha ya kila siku. Mara nyingi, napata furaha na nguvu zaidi baada ya matembezi mazuri.

Huwa naoga mara moja kwa siku hasa asubuhi ili kujiandaa kwa siku kwa hisia za usafi na nguvu. Kuoga asubuhi hunitia nguvu na kunisaidia kuamka vizuri, pia ni njia nzuri ya kuanza siku kwa hali nzuri na akili safi. Naamini kuoga mara moja kila siku ni muhimu kwa afya na usafi binafsi.

Simu yangu hutumika kwa mambo mengi kama kuwasiliana na marafiki na familia kupitia ujumbe na simu. Pia kwa kupata habari mpya kupitia mtandao wa kijamii. Hutumika pia kwa shughuli za kikazi kama kupanga ratiba, kuandika maelezo na kutafuta taarifa muhimu.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, haraka na ninaweza kupata bidhaa mbalimbali kutoka sehemu tofauti bila kuhitaji kwenda dukani. Kununua mtandaoni kunanisaidia pia kulinganisha bei na kupata ofa nzuri. Hata hivyo, ninahakikisha kununua kutoka kwa maduka yanayoaminika.

Nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu kwa sababu inatoa uhuru wa kufanya mambo kwa njia yangu na pia ni njia nzuri ya kujenga kipato cha kudumu, ni changamoto lakini pia fursa kubwa ya kujifunza na kukua binafsi. Ningependa kuanzisha biashara inayohusiana na teknolojia au huduma kwa wateja.

Wakati wa msongo wa makazi, napunguza msongo kwa kupumzika kidogo, kufanya mazoezi na kupumua na kupanga tena vipaumbele vyangu ili kushugulikia mambo kwa utulivu, pia napenda kuzungumza na watu wa karibu kupata ushauri na msaada hivyo kuondoa hisia za kuzidiwa na changamoto.

Asubuhi mara nyingi nakula chakula chenye virutubisho kama uji wa mahindi, mayai na matunda ili kupata nguvu za kuanza siku vizuri. Pia napendelea kunywa chai au maji kwa wingi kusaidia mwili kuamka na kuwa una umakini zaidi. Hii unisaidia kuwa na nishati na nakuza afya nzuri.

Wiki yangu ya kazi napanga kwa kuangalia kazi zote muhimu na kuzikawanya kulingana na muda na muhimu wake. Kwanza ninaandika orodha ya mambo ya kufanya kisha nategemea tarehe za mwisho za kila kazi ili kuepuka msongamano. Pia napanga vipindi vya mapumziko.

Shughuli, ninayopendezwa nayo ni kusoma na kujifunza mambo mapya kila siku. Napenda pia kuandika na kushirikiana na watu ili kubadilishana mawazo na kupata maarifa zaidi. Hii hunisaidia kukuza ubunifu na kuelewa dunia kwa undani zaidi.

Sifa muhimu za kiongozi mzuri ni pamoja na uaminifu, uwezo wa kuwasiliana vizuri, kusikiliza maoni ya wengine na kuwa na maneno ya wazi na kuhimiza ushirikiano katika timu. Pia kiongozi mzuri huwa na uvumilivu, ujasiri wa kufanya maamuzi magumu na uwezo wa kuwahamasisha wengine kufikia malengo ya pamoja.

Napenda mikutano ambayo ni ya kufaa na yenye lengo wazi ambapo kila mtu anapewa nafasi ya kutoa maoni yake. Napenda mikutano ambayo ni ya kufaa na yenye lengo wazi ambapo kila mtu anapewa nafasi ya kutoa maoni yake. Hii huongeza ufanisi na kuondoa kupoteza muda bila sababu.

Katika kazi, nimefanikiwa kukuza ujuzi wangu wa mawasiliano na usimamizi wa wakati ambayo ya menisaidia kukamilisha majukumu kwa ufanisi na kwa wakati. Pia nimeweza kushirikiana vizuri na timu yangu na kushawishi mafanikio ya pamoja kupitia ushirikiano mzuri.

Napendelea kitanda kizuri chenye harufu kwani hunisaidia kulala vizuri na kuepuka maumivu ya mwili wakati wa usingizi. Kitanda kizuri kina nifanya nijisikie raha na kupata usingizi wa kutosha usiku wote na ninapoamka na jihisi ambaye sina uchovu.

Kwa kawaida ninaenda hospitali mara chache kwa mwaka hasa wakati ninapohitaji matibabu au uchunguzi wa afya. Hii ni ili kuhakikisha afya yangu imebaki nzuri na kupata msaada wa haraka inapohitajika na pia hufanya magonjwa tofauti kujulikana mapema.

Napenda kununua vitabu zaidi kwa sababu vinanipa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kununua maarifa yangu. Na pia kuipanua vitabu pia hutoa burudani na huhakikisha nimeelewa na kujieleza kwa njia mbalimbani ambapo pia ujuzi ni muhimu sana kwa maisha.

Nina amini kampuni za kiteknolojia kama Google kwa sababu zinaendelea kuleta ubunifu mkubwa kutoa huduma za mtandao zinazo rahisisha maisha ya watu na kuwekeza sana katika utafiti wa teknolojia mpya.

Napendelea kuamka mapema kwa sababu asubuhi huwa na utulivu na ni wakati mzuri wa kupanga siku na kufanya kazi kwa umakini kabla ya kelele na shughuli nyingi kuanza. Mapema hii ninapokunywa kahawa au chai, siku yangu yote huwa nzuri na yenye mafanikio.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu mwenye ujuzi wa hali ya juu, nisaidie timu na shirika kufanikisha malengo yake kwa ubunifu na ufanisi, na pia kuendeleza maendeleo yangu binafsi kwa kujifunza na kukua kila siku, jambo ambalo litatuma nione nimewajibika.

Ninasasisha vifaa vyangu kila mara ninapopata toleo jipya au wakati kuna maboresho muhimu ya usalama na utendaji. Mara nyingine hupitia sasisho ndogo kila mwezi au robo mwaka ili kuhakikisha kila kitu kinafanya kazi vizuri na salama.

Nawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia mbalimbali kama barua pepe, simu na mikutano ya aina kwa aina ya mitandaoni. Pia natumia programu za mawasiliano kama WhatsApp au Slack ili kuhakikisha tunabaki kuunganishwa na kuelewana.

Ninapenda mchezaji wa soka Christiano Ronaldo kwa sababu ana ustadi wake mkubwa nidhamu ya mazoezi na uwezo wake wa kuleta mabadiliko kwenye mchezo wakati wowote. Ni mchezaji ambaye anajulikana duniani kote na hupendwa na watu.

Ningependa kumfunga mbwa wa rangi ya kahawia. Kwani ni mnyama mwaminifu na mulizi mzuri wa nyumba. Mbwa huwa rafiki wa kweli, hutoa furaha na pia husaidia kuondoa upweke. Kupata mnyama wa kufunga, kuna nifanya nijisikie vizuri na kuleta msimamo nyumbani.

Mchezo wangu ninayopenda katika olimpiki ni mbio za mbio za mita mia moja kwa sababu ni mchezo wa kasi na unahitaji nguvu mbinu na ustadi mkubwa. Ninavutiwa kuona jinsi wana riadha wanavyo jitahidi kwa bidii na ushindani wao unavyo kuwa mkali.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuhamasisha mawasiliano wazi na kuheshimu mawazo ya kila mshiriki. Pia ninahakikisha kila mtu anajua jukumu lake vizuri na kuwahimiza kusaidiana ili kufikia malengo ya pamoja. Kuunda mazingira na kuaminiana na kushirikiana kwa heshima kunasaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Kujiandaa kwa mikutano kwanza hupitia ajenda ili kuelewa muda na malengo ya mkutano, kisha na kuandaa nyaraka au taarifa muhimu zinazohitajika kuwasilishwa au kujadiliwa, pia hupanga maswali au maoni yangu ili niweze kushiriki kwa ufanisi.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni cha hadithi za maisha ya watu hasa kina chochanganya mambo ya kiistoria na mafundisho ya madili. Napenda hadithi zinazoweza kunifundisha msomo jipia na kunipa mtazamo tofauti kuhusu maisha na changamoto zinazoweza kutokea.

Siku yangu ya kuzaliwa, husherehekewa, kwanjia ya kupumzika na kuwa na wakati mzuri pamoja na familia na marafiki. Tunakula chakula kizuri, kusherehekea kwa kucheka na kuzungumza na mara nyingine hufanyika sherehe ndogo ndogo au kutoa zawadi za kipeke.

Napendelea kusoma kwa sababu kunanipa fursa ya kupata maarifa mapya kufurahi hadithi na kupanua mtazamo wangu kuhusu dunia. Hata hivyo pia napenda kuandika kwani kuna nisaidia kuelezea mawazo yangu kwa undani na kuendeleza ubunifu wangu.

Napendelea kula nyumbani kwa sababu ni mahali pa utulivu, usafi na chakula kinapikwa kwa latha ninayoipenda. Pia kula nyumbani kunanipa fursa ya kushirikiana na familia au marafiki kwa mazungumzo mazuri na kuboresha uhusiano. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia kula nje kama sehemu ya burudani au tukio malum.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Tamasha hilo lilijaa furaha muziki mzuri na watu wenye hamu ya kurehekea na pia kusherehekea pamoja. Nilifurahi kuungana na wapenzi wa muziki.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu na enye muanga wakutosha ambapo kuna hewa safi na nafasi ya kutembea kidogo. Mazingira haya uniwezesha kuzingatia kazi kwa umakini na kuondowa usumbufu unaweza kwathiri ubunifu na tija. Pia napenda mazingira enye ushirikiano mzuri kati ya wafanya kazi.

Nathamini zaidi kazi inayohitaji ubunifu, usaidizi wa watu na usimamizi mzuri wa raslimali. Kazi kama hizi, utoa changamoto mzuri, zinafanya nijifunze kila siku na pia zinathiri maisha ya watu kwa njia chanya.

Ndiyo, nimewahi kutembea kando ya ziwa na mto na ni uzoefu mzuri sana. Mazingira ya maji haya, hutoa utulivu, hewa safi na mantari nzuri ya kupumzika na kufikiria. Kutembea kando ya ziwa au mto hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali hasaha dithi za maisha, riwaya ya kusisimua na vitabu vya maarifa kama vile maendeleo binafsi na teknolojia. Vitabu hivi hunitia msukumo, kunipa maarifa mapya na kunifundisha mbinu za kukubaliana na kukabiliana na changamoto za maisha kwanji a bora.

Ninaifadhi pesa kwa kuweka kwenye sehemu maalumu za akiba kama akaunti ya bengi au mfuko wa akiba na kuepuka kutumia pesa kwa mambo ya sio muhimu. Pia ninapanga bajeti na matumizi yangu kila muwezi ili kwakikisha ninatumia kwa busara na ninaacha kiasi cha pesa.

Napendelea suruali kwa sababu ni rahisi kuvaa inafaa kwa mazingira tofauti na hutoa uhuru wa harakati wakati wa kufanya kazi au shuguli za kila siku. Hata hivyo ninaheshimu wale wanaopendelea sketi kama chaguo lao na mtindo wao wa starehe.

Ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye lishe bora, hasa protini na omega tatu ambazo ni nzuri kwa afya ya moyo na ubongo. Samaki pia ni mlo mzuri unaotolewa kwa njia mbalimbali za kupika kama kukaangwa, kupikwa kwa mvuke au kuokwa.

Nafanya marafiki wapya kwa kuzungumza kwa heshima na ushamahishi, husikiliza kwa makini mawazo na hisia zao na kushiriki shughuli za pamoja kama michezo au mazungumzo ya maswala yanayovutia wote. Pia ninajitahidi kuwa mtu wa kuaminika na mwenye msaada.

Kipindi fulani nilimsaidia jirani yangu mdogo aliyekuwa na shida ya kubeba mizigo mizito nyumbani. Nilimsaidia kubeba na kupanga vitu vyake, jambo ambalo lilimfurahisha sana na kumsaidia kupunguza mzigo wa kazi. Kitendo hiki kilinifanya nijisikie furaha kwa sababu kusaidia wengine ni njia nzuri ya kuonyesha upendo.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza, kufurahia na kuungana na wengine kupitia muziki na mwendo. Ngoma pia husaidia kuondoa msongo wa wa mawazo na kuongeza furaha afya na nguvu za mwili. Ni sehemu muhimu ya tamaduni na sherehe nyingi.

Huwa nafanya mazoezi zaidi asubuhi kwa sababu mwili wangu unakuwa na nguvu mpya na napata motisha ya kuanzia siku kwa nguvu na afya njema. Mazoezi ya asubuhi husaidia pia kuamsha akili na kuweka mhemeko mzuri kwa siku nzima. Hata hivyo wakati mwingine napendelea kufanya mazoezi jioni.

Hali ya hewa huku Nairobi Kenya inaonekana kuwa nyepesi na jua la mvua kidogo. Huku joto likiwa katika kiwango cha wastani kinachofaa kwa shughuli za kawaida za nje. Kwa sasa ni anga safi na joto la asubuhi linalokuwa taratibu. Huku joto la mchana litatarajiwa kufikia kiwango cha ishirini na mbili had ishirini na tano.

Mimi hukuwa makini sana kuhusu kuweka picha mitandaoni, hupendelea kushiriki picha ambazo zinahifadhi faraja na usalama wangu na kuhakikisha zinashirikiwa tu na watu ninaowaamini. Pia mimi hukuwa makini kuepuka kutoa taarifa nyingi binafsi.